Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana kwa uwazi na kusikiliza mawazo ya kila mtu napenda kuhakikisha kila mshiriki, anaheshimiwa na anahisi kuwa mchango wake ni muhimu. Pia huamasisha kazi ya pamoja kugawana majukumu kwa haki na kusaidiana pale panapo hitajika. Kwa kufanya hivyo, timu hujengo wa uaminifu maelewano na ufanya kazi kwa kufanisi mzuri zaidi.

Ningependa kujifunza uuguzi na kuwa muuguzi. Napenda sana kusaidia wagonjwa na kutoa huduma za afya na kuwa sehemu ya kuokoa maisha kuwa muuguzi kutanipa fursa ya kujifunza mbinu mpya za matibabu, kufanya kazi kwa ustadi na pia kusaidia watu wengi sana kwa upendo na huduma.